Mvuwa inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dari inanitulia. Nitatoka nje au nikaye nyumbani. Nathani kukaa ndani nibora. Mvuwa haitaisha haraka. Nitakunjua tu hapa. Nipike chai ya moto. Kuna vitabu katha sijasoma. Sasa ni wakati nzuri. Watoto wanacheza chumbani. Wanafurahi na mvuwa. Wanasema wanataka kuenda nje wangamize maji. Lakini ni baridi sana. Nitawasomea hadithi badala yake. Siku za mfuwa ni za kupumzika na familia. Nitatayarisha chakula cha moto kwa jioni watoto wanapotapenda baridi kama hii inaitaji supu ya moto.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

Je, kazi hii ndiyo nitakayofanya miaka mingi ijayo? Ninafikiria mabadiliko ya kazi napenda kazi yangu lakini naona hakuna maendeleo. Nimekua hapa miaka mitatu, bado nafanya kazi ile ile. Je niombe kuhamishiwa idara nyingine ama nitafute nafasi mpya katika kampuni nyingine lakini kubadilisha kazi ni hatari hapa nimejua watu na mchakato ninajua kila kitu. Mahari pengine nitaanza muanzo tena. Lakini mshahara zaidi ninafasi ya kukua ni muhimu. Ninahitaji kufikiri kwa makini. Labda nitazungumuza na meneja wangu. Nione kama kuna fursa za maendeleo. Niombe msada wakaribu yangu pia.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku, naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena, nalala salama, lala salama, moyo wangu, usiku mwema.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

Je, nichukue basi au pikipiki leo. Basi ni salama lakini linachelewa. Pikipiki ni haraka. Lakini, hewa ya baridi nanisumbua. Na thani leo nitachukua basi. Sina haraka sana. Na uli nishilingi miambili tu ninafuu, nitakaa kwenye dirisha, niengalie mitaa tunaepopita, napenda kuona watu na kishuhulizao za asubuhi. Kila mtu anahadithi yake, stesheni ya basi ikombali kidogo na nyumba, nitatembelea dakika kumi, ni mazoezi mazuri kwa mwili, nikifika kazi ni mapema, nitakunjua kabla ya kuanza kazi.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka pharmacy. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandikie orodha. Nisiposahau kitu nisije kusahau kitu chochote.

Hewa, leo ni baridi sana. Mvuwa inaonekana itanyesha. Je nichukue mwavuli wangu. Lazima ni chukue. Siwezi kuchelewa kwa sababu ya mvua.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

Jioni hii, nitaona nini? Kuna filamu mpia kwenye runinga, au nisikilize muziki tu. Labda niangalie matangazo ya michezo. Kuna mchezo wa mpira kesho. Ninapenda kuona timi yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadithi za katuni. Wanafurahia sana. Tunaweza kuangalia pamoja. Halafu watoto walale. Baadaye nitakuwa na muda wangu. Niangalie filamu yangu. Ninafilamu kadhaa sijasoma bado. Nadhaani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia. Kesho ni siku ya kazi.

Nina program nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii. Zinachukua nafasi. Program ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze program ya ramani pia. Ninaitumia kila siku. Yanisaidia kupata njia. Program za michezo je, zinafaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina program za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu, bora zaidi. Program ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka program kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi hiko tayari. Nimesha lima wiki liopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye na mbegu za aina mzuri. Zina zaa sana. Msimu huu ni rahma kwa kulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaumba watoto wanisaidia kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri ya tatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Mwalimu alipigia jana, anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Jei ni kweli, lazima ni zungumze naye leo. Yeye anasema hamefanya kazi zote, lakini mwalimu anasema la tofauti. Ninahitaji kuelewa anini kinaindelea. Labda anacheza sana, anasahau masomo. Nitamueleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa kati. Elimu ni ufungua maisha, mazuri. Bila elimu, utakuwa na shida baadae. Nitakaa nae kesho jioni. Tuangalie kazi zake pamoja. Nitamsaidia kama hana uwelewa. Watoto wanaitaji msaada wa wazi, wa wazazi. Sio lawama tu.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimuambie, nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa na ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema, dakika thelathini nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio, sikilize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku, lazima nijifunze kustahamili.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

Mimi binafsi napenda kula mahole na mbaazi. Ni chakula ambacho kinapendwa sana hasa msimu wa kiangazi. Na chakula hiki kinapikwa na karanga. Kinachanganywa na karanga, karanga ambazo zimetwangwa.

Mimi binafsi napenda kuchora piko. Ni kichora piko mwili wangu unapendeza sana. Kumbuka kwamba nina rangi ya kahawia ambayo ikipakwa ikichorwa piko inapendeza. Tofauti sana na rangi, either ya kucha ama rangi ya kitu chochote.

Ndiyo, mimi ninapenda kupika sana, na kumbuka, nikiwa kwanzia mdogo nimekua nikifundishwa na mama yangu kupika chakula, bila kujali chakula cha watu wangapi. Mafunzo hayo yamenisaidia sana kupenda kupika mapishi ya aina tofauti. Mfano, mapisha chakula cha aina ya nafaka, mihogo, mahindi, ugali, ndizi, mahole ni vitu ambavyo nimekuwa nikivifatilia sana na nimekuwa nikipika mara kwa mara. Hivyo basi, kunipelekea kuweza kuwa na umaarufu mkubwa sana katika familia yetu. Chakula ambacho mimi sujapika hawakipendi kabisa lakini ninapo pika kila mmoja anafurashi na anakaribia kula kwa wakati. Ninapenda zaidi kupika pilau. Je, wewe je, unapenda kupika nini?

Kwa siku ninaoga mara tatu. Nikiamka asubuhi, ninapiga mswaki, kisha ninaoga. Baada ya kuwa nimeoga ninaoga kwa kutumia sabuni iliyo kuwa safi ma maji masafi ili kujiondolea ule uchafu ambao ninakuwa nao mwilini harufu ya uvundo vundo au ya mtu akiwa ameamka baada ya kulala. Lakini pia kufika hapo mchana pia mimi ninaoga. Na ninaoga pia kwa kutumia sabuni na marashi tofauti ili kufanya mwili wangu kunukia. Kwa nakuwa nimefanya kazi nyingi, ambazo zinapelekea mimi kuwa mchafu. Kuoga inakuwa ni baraka kubwa sana. Jioni pia ni muhimu. Ifikapo saa moja na nusu jioni baada ya kuwa nimepika na kufanya shughuli zangu zote za muhimu. Ninaingia bafuni ninaoga ili kila mtu aweze kufurahia pale anaponisogelea.

Ninapenda jukumu la kusimamia wenzangu. Ninapenda jukumla kwakikisha kila mtu anafanya majukumu yake ili bosi aweze kufurahia kazi zetu. Ninapenda kwakikisha kila kitu ambacho kimepangwa pale kazini. Kama ni asubuhi, kila mtu afanye wajibu wake ili tuweze kupata mafanikio kwa pamoja. Ninapenda kuona kila mtumishi, akithika kazini mapema, akimuheshimu mwenzake, hii ni kitu ambacho kinanifurahisha sana.

Ndiyo, ninapenda kuenda pwani. Ninapenda kuenda puwani ya mashariki. Dareslamu, mkoa wa puwani, tanga, zanzibari. Maeneo haya ni mazuri sana yamezungukwa na fukwe zilizopambwa na vitu mbalimbali za asili mikunazi ambayo inapelekea watu wanapata mazao ya nazi. Ninapenda kuenda pwani kwa sababu kuna hali ya utulivu, kuna samaki wa kila aina ambao wanasaidia kujenga mwili wa mwanadamu na hasa akili. Ninapenda kuenda pwani kwa sababu mume wangu kawekeza sana huku. Hivo basi, ni siwezi nikaiacha miradi ikateketea na mimi kuenda kuishi mbali na sehemu ambayo mume wangu amewekeza. Ninaipenda sana pwani kwa sababu ni lango la biashara tofauti. Biyashara kutoka mabara tofauti. Zinapitia katika mashariki ya pwani bahari ya hindi. Ninapenda sana.

Ndiyo, ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege kutoka kigondo mpaka kigoma mjini, nikaunganisha mpaka Dar eslam. Hiyo ilikuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, lakini pia usafiri wa ndege ni usafiri wa gharama sana, ni usafiri ambao kama usipokuwa makini, unaeza kufilisika. Lakini pia nilipata bahati nzuri ya kuweza kutoka dar esalam mpaka Miami huko amerika ambapo nilipanda ndege inayoitwa Tanzania Safaris. Ndege hii inahuduma nzuri sana. Ina wahudumu wanzuri, wenye mandhari mazuri, lakini pia wenye mwonekano mzuri. Bila kusahau watu wenye nidhamu ambao wanamhudumia kila mteja katika ndege ile kwa upendo bila kuweza ku kumwumiza au kumdhuru kihisia lakini pia ninachokumbuka vizuri nilipanda ndege daraja la kwanza ambayo ilikuwa ni gharama sana daraja la kwanza, ambalo unalipia shilingi milioni tisa za kiTanzania kuenda Miami. Lakini unapewa kila kitu. Mazingira yanakuwa mazuri, chakula kizuri, sehemu ya kujisaidia pia inakuwa nzuri.

Mchezo ambao ninaupenda katika olimpika ni mchezo kukimbia. Ni mchezo ambao kwanzia shule ya msingi nimekua nikicheza. Ni mchezo ambao umenipatia tuzo mbalimbali kwanzia nikua shule ya msingi. Na mwalimu mmoja alikuwa anapenda kunismamia ni mwalimu misuzi. Mwalimu huyo alikuwa akinipatia mazoezi ya mara kwa mara. Ambayo, lengo kubwa ilikuwa ni kwakikisha tunashinda tuzo hii na kurudisha nyumbani katika shule yetu. Hivo basi shule yetu ilipata tuzo kuminatano kwa ajili yangu mimi. Lakini pia, katika mtu nayempenda katika watu wanaocheza mchezo wa Olympic ni Serena Jaffet. Ambaye amekua anacheza vizuri sana kwa kuiwakilisha nchi yao vizuri. Lakini pia, muda mzuri wa michezo ya olimpik ni muda wa kiangazi. Muda ambao wanafunzi, wanakua, bado wapo shuleni na ni muda ambao ni wa kiangazi. Kuna kuwa hakuna mfua, wanafunzi, wanashiriki vizuri, wakazi mbali mbali, wazazi, wadau mbali mbali wa maendeleo, kwa ajili ya kuja kutoa zawadi.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Nimewahi kuona bahari ya Hindi, bahari ya Atlanta. Ambazo zinapatikana bahari ya Hindi inapatikana nchini Tanzania, na ambayo ni kubwa sana, imezunguka katika maeneo tofauti ya nchi ya Tanzania. Nimekuwa nikipita mara kwa mara na boti, mtumbwi na kushuhudia bahari ile. Lakini pia muda mwingi nimekuwa nikienda kuogelea katika bahari hii ya Hindi. Bahari ya Pacific nimewahi kuiona nikiwa katika ndege natoka Tanzania kupitia Malaysia kuenda Umarekani. Ni kivutio kizuri sana ambacho kina kuonyesha wanyama tofauti mfano nyangumi, hekobe. Lakini pia na wanyama mbali mbali na chakula mfano wa samaki aina zote. Hivo wanafurahisha sana.

Moja ya jambov la msingi sana ambalo nimekuwa nikilitazama ni likizo yangu ya ndoto. Mfano, zingatia pale ambapo nimepata likizo hapa kazini. Ambayo kwa mwezi tunapata likizo, kwa mwaka tunapata likizo ya siku ishirini na nane. Mimi binafsi, ninapenda zaidi kuenda katika visiwa vya Zanzibar. Visiwa vya Zanzibar vya Unguja na Pemba, ni sehemu ambazo ni nzuri sana. Ni sehemu ambazo utatembea katika visiwa tofauti huko, utaona maajabu ya uumbaji wa mwenyezi Mungu. Lakini pia, umewahi kufikiria sehemu ya ufukweni, sehemu za kuogelea, unapata hewa, kule unakutana na watu aina tofauti, unakutana na wazungu, ambao wamekuja kutalii, unakutana watu wachumba, ukitaka mchumba unapata, unashiriki vitu mbalimbali ambavyo vinapelekea, wewe unakuwa unajisikia vizuri sana na akili inapata kupumzika. Lakini pia jambo la msingi ambalo naona ni la muhimu zaidi. Ni kuhusu kisiwa cha paje. Paje ni kuzuri sana. Paje ni kuzuri sana. Paje kule kuna kila aina ya mnyama, kuna kila aina ya samaki. Wewe mwenyewe ukifika utapenda. Ningependa kusafiri na mpenzi wangu. Kwa sababu tunakuwa tunapeana raha, tunafanya mapenzi, tunapeana raha mingi napenda kupumua. Napenda sana kwa kweli. Lakini pia, napenda kupumzika. Sehemu kama ile ni sehemu ya kupumzika. Ni sehemu ambao ukifika, unakuwa na pesa yako ya kutosha, unapumzika kwa utulivu, unafurahi, unalipia gharama zote, unapumzika kwa utulivu. Kwa hiyo mimi binafsi, kama ninaenda kutembea katika visiwa hivyo, nitahakikisha ninapumzika. Ili, nitahakikisha nafungasha pesa za kutosha. Ili, nipate kupumzika kuliko kuzuri. Nisimsumbue mtu yoyote.

Mimi ni napenda zaidi kutembelea mji wa maka. Mji ambao ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliweza kufia, aliweza kuzaliwa. Ni mji ambao kuna viongozi wengi wadi ni na historia kubwa kama inavotuambia. Ni mji ambao umebarikiwa viumbe wake hawana madhambi wamesamehewa. Hivyo unavoenda kule kuna ukarimu wa hali ya juu, chakula kisichokauka, zotezo nikatika baraka za mwenyezi mungu. Lakini pia, historia ya mitume na maswahaba ni historia ilio kuwa bora kabisa. Ni historia ambayo, kila mtu anaitamani kufika. Mimi ni mji ni na upenda sana. Kila naposikia simulizi mbali mbali kuanzia vita vya badu. Watu wa mtume walivoku wanauliwa. Watu walivoku wanatengwa. Na tamani niende moja kwa moja ni kangalie mji huwo uko vipi. Ni tizame na makaburi ya mtume. Maswahabazake kina Othman Ali Ambao walikuwa ni watu wanaompenda sana mtume. Na hawakuwa tayari kumpoteza. Nikiona kaburi la mtume nitafurahi sana. Nikiona kaburi la mamake na mtume nikiona nyumba ya nyumbani kwao na mtume nitafurahi. Nikiona kaburi la abu lahabi pia nitafurahi. Nikiona kaburi la babu yake Mtume, Abdallah, ambaye ndiye aliyemlea Mtume Muhammad (swallallahu alayhi wasallam), nitafurahi pia. Hivyo basi, ninazingatia sana mji wa Makka kwa sababu ni mji ambao una historia kubwa sana. Katika dini yetu ya Kiislamu, hivo tu.

Ndiyo, mimi ninapenda kuoga maji ya moto. Majia moto ni mazuri sana. Ni maji ambayo yana ufanya mwili usitetemeke. Ni maji ambayo nakuwa na jikanda mwili wangu. Hasa kipindi ambacho nakuwa nimejifungua nakuwa nahitaji zaidi maji ya moto kwa ajili ya kunikanda mwili na kupata nafuu. Ama kipindi ambacho nakuwa mimi nipo siku zangu katika mzunguko wa hedhi. Ninapenda sana kutumia maji ya moto kwa sababu ile damu ipate kukushuka kwa ipesi maeneo ya tumbo ya mgongo na yatumia pia kuyakanda kanda na yale maji ya moto naoga na pata furaha. Maji ya moto ni mazuri pia kwangu wa sababu ninaishi katika sehemu ambayo inabaridi sana. Kwa hivo nisipoga maji ya moto na pata tabu mno kikohozi kifua kinanza na pata maumivu makali. Hivo basi ninajitahidi nyumbani kwangu kwakikisha ninachemisha maji vizuri na eka katika chupa ili kifika ule muda wa asubuhi. Nahisi kukuta maji yangu ya moto, na kuweza kuoga.

Mimi ninapenda sana kutumia simu kwa ajili ya mawasiliano ya kila siku. Kwa takribani ya masaa ma nne kila siku ninashika simu. Simu napenda kutumia kitufe cha kupigia, kitufe cha kuandika meseji, cha kuandika jumbe mbali mbali kwa watu nao wasiliana nao. Lakini pia naitumia simu kwa ajili ya kusoma barua pepe zinazo kuwa zimeingia katika simu yangu. Kwa muda mfupi sana naitumia simu katika mambo ya mitando ya kijamii, mfano Instagram, Facebook, au LinkedIn. Lakini mda mwingi inakuwa nipo na kazi nyingi za kufanya ambazo zinanipelekea ni situmia simu kwa mdamrefu. Simu yangu ya kwanza nilipata nikiwa nimimaliza kidato cha nne ambapo babayangu mzazi alinizawadia kama zawadi ya kupata daraja la kwanza kwa ufaulu mkubwa sana. Na ilikuwa ni simu ya Nokia. Simu ambayo ilifanya vizuri sana nilikaa nayo kwa muda wa miaka mitano. Simu hile ilinisaidia kuendelea kuwasiliana na marafiki zangu tofauti, marafiki zangu tuka tukiwasiliana, lakini pia simu hile ilinisaidia mimi kukutana mchumba wangu, ambaye baada kukutana tukapiana namba za simu, akawa nanipenda sana mchumba wangu tukawa tuna wasiliana, paka tukaowana. Hivu basi naweza kudiki kusema kuamba simu ilikuwa na mpango mzuri sana katika maisha yangu na ilibadilisha maisha yangu na ilimenipatia familia japokuwa mwenzangu yuko mbali na mimi ninawasiliana naye. Hivo na nifanya kuwa na jihisi li zuri. Lakini pia muda mzuri ya kuzima simu ni saa mbili kamili usiku. Ikisha fika sa mbili kamili usiku, nimi binafsi siwashi simu, ninazima simu, naendelea na majukumu mengine ya kuitunza familia, kukaa na mume wangu, tunafanya mapenzi, tunatombana, tunafurahia. Toto wangu pia kama naitaji kunyonya, na itaji kusoma, na kuwa hapu na msaidia. Simu naifunga muda huo kwa sababu ni hatari sana kutumia simu muda wa usiku. Inafanya akili yako inakua ajatulia muda hote. Unawaza vitu ambavyo avileweki. Unafungua kurasa huu, unafungua nenda kurasa mwingine. Inakua pia ni sababu hata kupoteza mb ambazo unakuwa nazo.